Miongoni mwa kumbukumbu nzuri nilizo nazo kutoka utotoni. Ni namna nilivokuwa naonekana ni kijana mwenye akili sana, mwenye kujituma, na mwenye kupenda masomo mbali mbali. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao walikuwa wanaingia kwenye tatu bora ya shule yetu. Hususan kuanzia darasa la kwanza na la pili na kuendelea. Hivo ni miongoni mwa kumbukumbu nzuri sana kwani nilikuwa napokea zawadi mbali mbali. Kama sehemu ya motisha kutokana na matokeo ambayo nilikuwa nayapata.

Mimi napenda hali ya hewa ambayo ipo wastani. Yani isiwe baridi sana, wala isiwe joto sana. Kwani ikiwa joto sana husababisha mtu kukosa utulivu na kuwa kwenye hali ambayo. Mwili haupo sawa kutokana na mtu utashindwa kulala vizuri, hata kula pia utakula lakini haupo kwenye hali ya usawa. Lakini ukiwa na kwenye hali ya wastani, baridi na joto inasaidia kufanya mwili uwe vizuri zaidi.

Mimi napenda kucheza mchezo wa mpira, mara nyingi au huu mchezo ni mchezo ambao umenikuza tokea utotoni. Tokea nikiwa mdogo wakati nasoma shule ya msingi, nilikuwa napenda sana kucheza mpira kwani tulikuwa na michwano mbalimbali kwenye shule yetu ambayo iliweza kusababisha kukuwa na mapenzi makubwa na mchezo wa mpira wa miguu.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo ambayo nitaenda kutembelea nchi mbalimbali yani nitatoka kabisa nje ya nchi yangu miongoni mwa sehemu ambazo ninapenda kutembelea ni fukwe za ibiza ambazo zipo nchini Hispania. Fukwe hizi nazipenda kutokana na namna ambavyo kutokana na uzoefu kwamba watu wanaenda uko wanaenda kufurahi na nini lakini pia mimi mwenye natamani siku moja niende kutembea na kupumzika lakini kwa pamoja miongoni mwa watu ambao napenda kusafiri nao ni mwanamke wangu kwa ajili ya kuenda kufurahi na kutuliza akili zetu.

Malengo ambao ninauo kwenye kazi yangu ni kuhakikisha naongeza wateja mbali mbali lakini pia ni kuhakikisha na hudumia wateja hao kwa uaminifu mkubwa ili kuhakikisha kila mmoja anakuwa anapendezwa na huduma zangu lakini pia anaridhika na kwenda kuambia wengine kwamba ukihudumiwa na hatibu, basi utapata huduma bora na yenye kuheshimika kabisa.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwani ni sehemu ya mazoezi lakini kuna baadhi yale ya maeneo ambayo hayahitaji kutumia chombo cha usafiri hivyo huwa natumia tu miguu moja kwa moja kwa ajili ya kufika kwenye maeneo mbali mbali kwa hiyo, ni miongoni mwa vitu ambavyo napenda kufanya pia kutembea kwa miguu ni sehemu ya mazoezi na kujieka sawa kiafya pia.